Septemba huu ni mwezi wa tisa katika kalenda ya kiswahili.

Mfanyakazi ni mtu ambaye yupo sehemu fulani kwa ajili ya kutoa huduma. Tofauti, tofauti. Kwa mfano mfanyakazi wa ndani, mfanyakazi wa ofisini.

Masoko, ni sehemuu ambayo watu huweza kuuza na kununua vitu mbali mbali. Mfano, masokoni, tunaweza kununua vitu kama nyanyaaa, viungooo, hiriki, ya mdalasini, chumvi, sukari, lakini pia tunaweza tukauzaa vitu mbali mbali.

Usimamizi nikitendo chakupanga na kuratibu rasilimali ili kufikia malengo fulani.

Sakinisha ni kitendo cha kufunga au kueka kitu ili kiwe katika utayari wa kutumika katika jambo fulani.

Mawasiliano nikitendo chakubadilishana mawazo, taarifa, katiya watu au watu kwa kutumia, ishara, lugha.

Siku njema hii ni salamu ya kumtakia mtu mema au mazuri, ndani ya siku hiyo.

Soma ni kitendo cha kusoma au kutamuka maandishi au maneno kwa sauti au kwa kawaida. Yenye lengo la kujua au kufahamu maandishi hayo.

Neno juu lina maana nyingi kutokana na muktadha mbalimbali. Neno juu linaweza likawa na maana ya hadhi au nafasi au kiwango husika. Lakini pia juu linaweza likaonyesha pia lina maana ya uelekeo uliozidi kiwango.

Dirisha hii ni sehemu katika nyumba au ni kifaa kinachopatika ndani ya nyumba chenye dhamira au lengwa kupitisha hewa safi na kupitisha hewa ndani ya nyumba hiyo.

Kufuta maana yake ni kuchunguza. Au kuangalia kitu kwa undani kwa lengo la kukupata icho kitu fulani. Katika sehemu, tofauti, tofauti.

Neno leo lina maana ya kuonyesha nyakati iliopo sasa hivi au wakati huu. Mfano nilikuona leo. Inamana nilikuona wakati huo au siku ya iliyokuwepo.

Jana ni neno la kiswaili lenye maana kuonyesha siku iliopita kabla siku ya leo. Mfano, nilikuona jana kumaanisha nilikuona siku iliyopita.

Pakua ni kitendo cha kuchukua kitu au taarifa kutoka sehemu moj kuenda sehemu nyingine kwa mfano. Pakua mizigo kwenye kontena.

Uzuri ni hali ya kitu kuwa katika ubora au kuwa katika upekee kuwa katika upya wake.

Ushindani ni hali ya kupigania au ni kitendo cha kupigania nafasi, uhuru kipaumbele kati ya mtu na mtu au kati ya mtu na cheo.

Kinywa ni sehemu katika mwili wa mwanadamu inautumika kwa ajili ya kula na kunywa.

Jaketi ni vazi linalotumika kujikinga kwa ajili ya baridi linalofanania na shati.

Chakula ni kitendo cha kutafuna, chakula au kumeza ili kupata afya.

Takwimu ni taarifa zilizopangwa kwa maelekezo fulani yalio orodheshwa kwa mpangilio maalumi ili kuchambua, kutoa maamuzi au hata kulinganisha.